Wakati wa wasiwasi, hujaribu kwanza kutulia na kupumua kwa kina ili kuweka mawazo sawa. Kisha, hujitenga kidogo na chanzo cha msongo. Labda, kutembea, kusikiliza mziki au kuandika mawazo yangu ili kuyaweka wazi.

Kwa kawaida, husubiri kwa uvumilivu. Ingawa, sipendi sana. Nikiona mstari unaenda pole pole, hujaribu kujituliza na kutumia muda huo kufikiria au kuangalia mambo madogo yanayonizunguka. Wakati mwingine, huleta usumbufu kidogo. Hasa nikikuwa na haraka, lakini kujikumbusha kwa kuwa ni hali ya muda tu. Kwa ujumla, kusuburi kwenye mstari hunifundisha subira na udhibiti wa hisia. Hata kama si jambo ninalofurahia sana.

Napenda kutazama michezo zaidi kuliko kucheza. Kutazama hunipa burudani na msisimuko bila presha ya ushindani. Na naweza kufurahia michezo nikiwa huru na nimepumzika. Hata hivyo, kucheza mara chache kwa ajili ya afya au kujifurahisha nako hunipa hisia nzuri ila si kwa kiwangu kikubwa sana.

Asubuhi hii, niliamka mapema kidogo. Nikajipanga taratibu, nikaoga, kisha nikapata kifunguakinywa chepesi. Baada ya hapo, nilitumia muda mfupi kupanga mambo yangu ya siku. Na kujiandaa kiakili, kabla ya kuanza shughuli zangu. Ilikuwa asubuhi tulivu na yenye mwanzo mzuri.

Chumba changu cha kulala ni kilicho na utulivu na kinafurahisha macho na akili. Kipo na rangi za kawaida, zisizokasirishwa na macho. Ambazo, hutoa hisia ya amani. Kitanda ni cha starehe kikiwa na makoti laini na mapambo madogo tu ambayo hufanya chumba kiwe cha kupumzika. Kuna rundo dogo la vitabu kando ya kiti cha kusoma. Na dirisha linaruhusu mwanga wa asili kuingia kwa wingi mchana. Kwa jumla, chumba hiki ni mahali panaponyeyuyuka mafathaiko ya siko, kutulia na kupata usingizi mzuri, bila kelele nyingi au vitu vingi vinavyoshugulisha akili.

Napendelea upepo wa asili zaidi kuliko AC. Upepo hunipa hisia ya utulivu na hualisia na hunifaya nijisikie uhuru zaidi. AC ni nzuri pale joto linapokuwa kali sana. Lakini kwa kawaida, napenda hewa ya kawaida inayopita taratibu kuliko baridi ya mashini.

Napenda kuzungumza kuhusu siasa kwa kiasi na kwa busara. Nikipata mazungumzo yenye heshima, hoja za msingi na nia ya kuelewana hunivutia kwa sababu siasa zinaathiri maisha kila siku. Hata hivyo, sipendi mijadala yenye jazba, matusi au kulazimisha maoni. Maoni. Kwangu, siasa zinapozungumzwa kwa utulivu na uelewano, zinaweza kuwa chanzo cha kujifunza na kubadilisha mitazamo. Si kugombana.

Mara nyingi asubui ula chakula rahisi lakini kinacho nipa nguvu za kwanziya siku. Kwa mfano uneza kuwa ni chai au kahawa kidogo na mkate au kekindogo. Au mara nyingine mafuta madogo na matunda napendela kitu ambacho ni chepesi cha haraka lakini kinacho shibisha.

Ndiyo, napenda asali. Inaladha tamu ya asili, ni rahisi kutumia, na inaweza kuongezwa kwenye chai, matunda, au hata mkate. Pia, hunipa hisia ya asili na afya kidogo zaidi kuliko sukari ya kawaida.

Hutumia programu kadhaa za simu kila siku. Hasa zile zinazosaidia mawasiliano, taarifa na kupanga shughuli. Kwa mfano, app ya meseji ya kuwasiliana na marafiki, familia au wenzangu. Kuna app ya habari, ni ya kupata taarifa za kisasa na kujua kinachojiri duniani. Kalenda ya kupanga ratiba ya siku na kukumbuka matukio muhimu. Na pia kuna app ya muziki, kusikiza muziki au mazungumzo yenye elimu au burudani.

Napendelea kusoma habari mtandaoni kuliko gazeti. Sababu ni kuwa, mtandaoni huwezi tu kupata taarifa za haraka na za kisiasa. Na bali pia, unaeza kukagua vianzo tofauti, kupata mitazamo mbalimbali na kuchagua mada unazozipenda. Gazeti linaweza kuwa zuri kwa uchambuzi wa kina au taarifa za nani, lakini kwa urahisi watikanaji na haraka. Habari mtandaoni zinanifaa zaidi katika maisha ya kila siku.

Ninaposherehekea mwaka mpya hujaribu kufanya iwe ya amani, furaha na kutafakari. Mara nyingi huisherehekea kwa kuwa na familia au marafiki wa karibu, kushiriki chakula kizuri, kucheka pamoja na kushiriki mazungumzo ya matumaini kwa mwaka mpya.

Hapana, sijawai kusafiri kwa ndege. Ingawa, ningependa kujaribu siku ya badae. Bado sijapata fursa ya kufanya safari ya angani. Hata hivyo, ninafurahia kusikia uzoifu wa wengine na ndoto za kusafiri sehemu mpia. Kwani, kunatowa hamasa na motisha ya kugundua dunia.

Ndiyo, napenda chakula cha jadi kama wali na kunde au wali na nyama ya kukaanga. Kina latha nzuri, kinanipanguvu na hunikumbusha nyumbani na tamaduni zetu. Pia, napenda jinsi chakula hiki kinavyoweza kuunganishwa na mboga au wali wa rangi tofauti. Kinacho nifanya kila chakula kiwe na latha ya kipeke.

Hutumia simu zaidi kwa mawasiliano. Inanisaidia kuwasiliana na familia, marafiki na kazi kwa urahisi. Pia, huitumia kupata taarifa muhimu, kupanga ratiba na burudani kidogo kama kusikiliza muziki au kusoma habari. Lakini mawasiliano ndiyo matumizi yangu makuu.